Wakati wa mgogoro na mtu, kama mimi, hujaribu kwanza kujituliza, ili nisifanye maamuzi kwa hasira, kwa sababu najua hasira inaweza kuharibu zaidi kuliko kusaidia. Nachukua muda kumisikiliza mwenzengu kwa makini bila kumakatiza ili nielewe anachohisi na chanzo cha tatizo. Kisha hujaribu kujieleza kwa heshima na ukweli bila kulaumu au kudharau. Nikiwa nimekosea, huwa tayari kukiri na kuomba msamaha. Na kama sijaelewana bado, hutafuta suluhisho la kati litakaloturudisha sote badale ya kushinda mabishano. Kipaombele changu huwa ni kudumisha amani, heshima na uhusiano mzuri. Hata kama inamanisha kuchukua hatua nyuma kwa muda.

Mimi najifunza mambo mapya kwa njia ya vitendo zaidi. Ambapo naweza kuona kusikia na kufanya kwa wakati mmoja badala ya kusoma nadharia pekee. Huwa napenda kuuliza maswali kutafuta mifano halisi na kujaribu kile nachojifunza katika maisha ya kila siku au kazini. Ili nikielewe kwa undani. Pia hujifunza vizuri nikijifunza hatua kwa hatua bila pressure. Nikirudia pale panaponichanganya na kutumia mtandao video au maelezo ya watu wenye uzoefu kunisaidia kuelewa kwa urahisi zaidi. Zaidi ya hayo napenda kujifunza nikijipangia muda wangu mwenyewe ili yanayonipa motisha ya kuendelea. Pia huamini kushirikiana na wengine kunanisaidia kufungua mawazo mapya na kuboresha uelewa wangu wa kila siku.

Nikiwa na marafiki zangu, mimi napenda kutumia muda na marafiki kwa kufanya mambo yanayo tujenga na kutufanya tucheke pamoja. Napenda kukaa chini na kuzungumza kuhusu maisha, malengo na changamoto zetu. Mara nyingi, hufurahia kushiriki chakula au vinywaji kwa utulivu, napenda sana mazungumzo ya wazi na ya kweli. Wakati mwingine mimi hupenda kutoka matembezeni au kutembelea maeneo mapya hii hunisaidia kubadilisha mazingira na kupunguza msongo wa mawazo napenda pia kufanya shughuli za pamoja kama michezo au kazi ndogondogo. Kuwa na marafiki hunifanya nijisikie kuungwa mkono, kufurahia vicheko na kumbukumbu tunazounda pamoja. Marafiki hunipa motisha ya kuendelea mbele. Napenda kusikiliza mawazo yao na kujifunza kutoka kwao. Hii hunipanua fikra na mtazamo wangu wa maisha. Kwa ujumla, napenda urafiki wenye heshima na uaminifu. Si lazima tuwe moja.

Kama mimi, ninapenda kununua vitu mitandaoni kwa sababu ni rahisi na inaokoa muda. Naweza kuangalia bidhaa mbalimbali bila kuhangaika kusafiri. Hunipa nafasi ya kulinganisha bei kwa urahisi. Pia husoma maoni ya wateja wengine kabla ya kufanya uamuzi. Hii hunisaidia kuepuka kununua bidhaa zisizo na ubora. Napenda kununua vitu ambavyo havihitaji kuonekana ana kwa ana. Kama vile vifaa vidogo au bidhaa za nyumbani. Hata hivyo, huwa makini na wauzaji ninaochagua. Kupendelea majukwaa yenye uaminifu na usalama wa malipo. Napenda pia urahisi wa kupelekewa bidhaa hadi nilipo. Hii, huniondelea usumbufu wa kubeba mzigo. Wakati mwingine kufurahia ofa na punguzu za mitandaoni. Lakini sipendi kunua kila kitu bila mpango. Hakikisha nina nunua kile, ninachohitaji pekee.

Kama mimi, hucheka sana ninapoona jambo la kuchekesha au jambo lisilo la kawaida. Vicheko vya marafiki wangu mara nyingi hunifanya nicheke bila kuthibiti. Siku za kawaida zenye kejeli kidogo au kejeli za wenzangu pia hunipa furaha. Kuna vichekesho vinavyotokea kila siku, vinavyonifanya nicheke kimoyo. Filamu au video za vichekesho pia hupenda za sana. Vicheko vinavyohusiana kejeli na za hali za maisha ni vya kuvutia kwangu. Hupenda pia kucheka pale ninapopata kitu kisichotarajiwa. Hii ni njia nzuri ya kupunguza msongo wa mawazo. Chekechea kidogo kunapanua mtazamo na furaha ndani yangu. Napenda vicheko vinavyounda kumbukumbu nzuri na marafiki. Hii hufanya urafiki wetu kuwa wa maana zaidi. Huwezi kulinganishwa na furaha za ndani. Kuchekechea kunaleta hisia na kutulia shima.

Ninapenda kucheza na watoto kwa sababu hunipa furaha ya kweli. Watoto hunikumbusha urahisi na usafi wa moyo. Napenda kucheza nao michezo rahisi inayo wafanya wafurahi. Vicheko vyao hunifanya nijisikie mtu mwenye amani. Huwa najifunza mengi kupitia mawazo yao ya kipekee. Napenda kuwashirikisha katika michezo ya kujifunza. Hii huwasaidia kukuza akili na kujiamini. Pia hunifanya nijisikia mtu mwenye huwajibika. Napenda kuwasikiliza wanapo ongea kwa uhuru huwa wananishangaza kwa maswali yao. Kucheza nao, huniondolea mawazo mengi, na ni njia nzuri ya kupumzika kiakili ninapenda kuwapa upendo wa muda wangu kwa ujumla, watoto huniletea furaha na matumaini moyoni.

Somo ambalo ni lilo lipenda shulene ilikua somo la sayanzi kwa sababu lilinifungua ufahamu wa jinsi vitu vinavyo fanya kazi nlifraia kufanya majaribio na kuona matokeo ya kinadharia kwa vitendo na penda hasa kemia na majaribio ya vipimo vya maabara. Hili lilinisaidia kwalewa mchanganyiko wa vitu na mabadiliko yake. Pia nilifrahia sayanzi ya maisha kwa sababu ilinifundisha kuhusu viumbe hai. Kupenda kujua jinzi mwili wa binadamu unavifanya kazi. Hili ilinifanya nione umuhimu na uangalifu na ufasaha. Napenda pia masoma yenye changamoto kidogo yanayo nifanya nisisahau haraka. Walimu walionifundisha kwa uvumilivu na kuelezea kwa mfano. Hili ilinifanya najisikia kuhamasika zaidi na kujifunza. Nilijifunza kushirikiana na wenzangu kwenye majaribio. Hili lilinisaidia kukuza ujuzi wa timu na mawasiliano. Kwa ujumla, sayanzi ilinifanya nione dunia urahisi.

Chakula ambacho napenda kukila jioni ni kile kilicho rahisi. Chenyelishe na kinachonipa nguvu lakini si ki zito sana. Penda mlo wenye mboga mboga kama sukuma wiki, keroti au kabichi pamoja na proteini kama kuku, samaki au mayai. Mara nyingine napenda wali au ugali pamoja na supu nye pesi ya mboga au nyama. Hii hunisaidia kuishi mzima bila kuhisi uzito wakati wa usiku. Napenda pia kula chakula kilichopikwa nyumbani, badala ya chakula chaharaka. Hii, hufanya mlo kuwa waladha na salama kiafya. Wakati mwingine, hupendelea saladi nye pesi, zenye mboga na matunda. Hii hunipa vitamini na madini muhimu kwa mwili hupenda kuepuka vyakula vya mafuta mengi au sukari nyingi jioni. Mlo wa jioni kwangu ni mda wakupumzika na kufrahia chakula. Napenda kula polepole ni kifurahia ladha ya chakula. Hii pia husaidia furaha.

Mimi ninapendelea kusoma vitabu vina vyoniongezea maarifa na kunijenga kimaisha pendelea vitabu vya kujielimisha kama vile vya maendeleo binafsi na motisha. Vitabu vina vyo husu sayanzi, afya na teknolojia hunivutia sana. Napenda pia kusoma vitabu vina vyo husiana na kazi au taaluma yangu. Hii hunisaidia kuboresha ujuzi wangu na kufikiri kwa kina. Wakati mwingine husoma vitabu vya kihistoria kwa sababu hunipa fahamu wa maisha ya zamani napenda kujifunza kutokana namakosa na mafanikio ya watu waliopita. Pia, kufurahia vitabu vya hadithi vye nye mafunzo ya maisha. Hadithi nzuri hunisaidia kupumzika akili na kufikiria zaidi. Sipendi sana vitabu virefu visivyo na muelekeo. Napenda maandishi yaliyo wazi na yenye ujumbe wa maana. Kusoma hunipa utulivu na kunisaidia kukuza mawazo. Ninjia yangu ya kujijenga kiakili na kihisia. Kwa ujumula ninapenda vitabu vi maisha yangu.

Ndiyo nimewahi kuenda maonyesho ya sanaa na nilifurahia sana uzoefu huo. Nilivutiwa na ubunifu na ujumbe uliokuwa unaonesha kwenye kazi mbalimbali za wasanii. Maonyesho yaliniwezesha kuona sana kwa mtazamo mpana zaidi. Nilipenda jinsi rangi, michoro na vifaa vilivyotumika kuwasilisha hisia na mawazo. Kila kazi ilikuwa na hadithi yake ya kipekee. Hii ilinifanya nifikirie kwa kina kuhusu maisha na jamii. Pia nilijifunza kudhamini juhudi na talanta za wasanii. Mazingira ya maonyesho yalikuwa ya utulivu na ya kuvutia. Nilipata nafasi ya kuzungumza na watu wengine waliopenda sanaa. Hii ilipanua ufahamu wangu na mtazamo wangu. Nilijisikia kuhamasika na kupata mawazo mapya. Maonyesho yaliongeza hamu ya kujifunza zaidi kuhusu sanaa. Uzoefu huo uliniacha nikiwa na kumbukumbu nzuri. Kwa ujumla ilikuwa ni safari ya kujifunza na damu.

Hali ya hewa ambayo mimi ni nayo ipenda ni ile hali ye nye utulivu, joto kidogo na upepo mpole. Napenda asubui yenye jua laini inayowasha furaha bila kufanya ile joto sana. Hii hufanya ni we na nguvu za kufanya kazi au shuguli za inje kwa urahisi. Napenda pia mvua nye pesi inayo nyesha kwa utulivu na hutoa hisia za zamani. Upepo kidogo pia hunipa faraja na hunifanya nijisike mtu mwenye huru. Hali ya hewa yenye mvua kubwa au jua kali mara nyingi hunichosha haraka. Napenda anga safi lenye mawingu machache kwa kuwa elinanipa mtazamo wa mbali. Hii hunifanya ni frahie mandhari na mazingira. Hali ya hewa nzuri pia hufanya matembezi na michezo kuwa rahisi. Napenda majira yenye mchanganyiko wa joto na upepo wakawaida. Hii hunifanya nishirikiane vizuri na wenzangu nje. Na penda hali ya hewa ambayo inafaa kwa kupumzika na kutafakari hili husaidia akili ya upepo mpole.

Kinywaji ambacho mimi napenda kukinywa asubui ni kile chakula kilicho rahisi che nye lishe na kinachonipa nguvu ya kuanza siku. Mara nyingi mimi hupendlea chai ya kahawa au maziwa yenye sukari kidogo au asali kidogo. Hii hufanya ni hisi macho na nikiwa na nguvu za kufanya kazi au masomo. Napenda pia kinywaji hicho kiwe na nafaka kama mkate wa unga mzima maandazi nye pesi au uji wanafaka mbalimbali. Mara nyingine, mimi hupendelea kuongeza matunda kama ndizi, maembe au machungwa. Hii hunipa vitamini muhimu mwanzoni mwa siku. Napenda kuepuka vyakula venye mafuta mengi au sukari nyingi asubui. Kinywaji cha asubui kwangu ni fursa ya kufurahia utulivu wa mapema na kupanga ratiba ya siku. Napenda kula pole pole ni kifurahia ladha na harufu ya chakula. Hii pia husaidia mmeng'enyo wa chakula kufanya mzima.

Kama mimi, nimewai kushiriki mashindano na uzoefo huo ulikuwa wa kujifunza na kuhamasisha. Mashindano hayo yalihuzisha michango ya akili na vitendo na kunifundisha kushindana kwa heshima. Nilijifunza kupanga mda wangu vizuri kabla ya wakati wa mashindano. Hii ilinisaidia kudumisha umakini na utulivu chini ya shinikizo. Pia nilijifunza kushirikiana na wenzangu pale mashindano yalipohitaji kazi ya timu. Nili jifunza kushugulikia ushindani bila kuharibu uhusiano wa kirafiki. Mara nyingine, shindano zili husisha maswala ya kielimu au ujuzi wa vitendo. Hili ili nisaidia kuboresha maarifa yangu na kuongeza ujasiri. Nili jifunza pia kushinda na kupoteza kwa unyenyekevu. Hili ili nifundisha kuthamini jitihada kuliko matokeo pekee. Mashindano yali ni wajibisha kuzingatia maelekezo na kanuni kwa magia.

Msimu wa mwaka ambayo mimi napenda zaidi ni majira ya joto kwa sababu hubeba mwanga na nishati ya ziada. Inayonifanya nijisikie hai. Napenda jua la asubuhi lenye joto laini ambalo hunipa nguvu za kuanza siku. Majira haya hunirufusu kufanya shughuli za nje kama michezo, matembezi au pikniki kwa urahisi. Napenda pia kuona maua yanavyojipua kuna mimea kuwa na rangi angavu. Hii hunipa hisia za furaha na amani ndani ya moyo wangu. Majira ya joto pia hufanya maisha ya kila siku kuwa yenye raha na motisha. Napenda kutumia muda wa bure nje kufurahia anga safi na upepo mwanana. Hii hufanya niondolewe msongo wa mawazo wa kazi au shule. Majira haya pia hunisaidia kupanga ratiba kwa urahisi kutokana na mwanga wa siku. Napenda pia kushirikiana na familia na marafiki kufanya shughuli za pamoja. Hii hufanya kumbukumbu nzuri ziwe nyingi zaidi. Tulivu kwangu.

Mimi ni mtu wa kuwaho kwa sababu napenda kupanga muda wangu vizuri na kuheshimu ratiba. Huwa najitahidi kujiandaa mapema ili kuepuka haraka na msongo wa mawazo. Kuwahi hunipa nafasi ya kutulia na kujiandaa kiakili kabla ya kuanza jambo. Pia, hunifanya nionekane mtu wa kuaminika kwa wengine. Napenda kuheshimu mda wa watu wengine kama nilivyo heshimu wangu. Kuwahi hunisaidia kuepuka makosa yanayosababishwa na papara. Hii hunipa nafasi ya kushughulikia changamoto zisizotarajiwa napenda kufika mapema ili nipate muda wa kuelewa mazingira. Kuwahi pia hunipa amani na moyo wa kujiamini. Sipendi kuhisi presha na kuchelewa najiskia nikiona udhibiti wa siku yangu ninapowahi. Hii hunisaidia kufanya maamuzi bora. Kuwahi pia hunipa taswira chanya kazini na kujiamini. Mwisho kuwahi ni sehemu ya nidhamu na maadili yangu ya kila siku.

Tukio muhimu katika maisha yangu ni kumaliza masomo yangu na kupata nafasi ya kuanza kujitegemea. Tukio hili lilinipa mwelekeo mpya wa maisha na kunijengea kujiamini. Lilinifundisha thamani ya juhudi, subira na nidhamu. Nilijifunza kuwa mafanikio huja baada ya kujitoa kwa dhati. Tukio hili lilinifanya nitambue uwezo wangu na mipaka yangu. Pia lilinifungua milango ya fursa mpya za kazi na kujifunza. Nilijifunza kuchukua majukumu na kufanya maamuzi kwa busara. Tukio hilo lilibadilisha mtazamo wangu kuhusu maisha na malengo. Nilianza kupanga maisha yangu kwa umakini zaidi. Pia lilinionesha umuhimu wa msaada wa familia na marafiki. Nilijifunza kushukuru kwa hatua ndogondogo za maendeleo. Tukio hilo liliniipa motisha ya kuendelea kujiboresha liliniimarisha imani yangu kwamba changamoto zinaweza kushindwa. Kwa ujumla tukio hilo.

Ndiyo, mimi napenda kuimba lakini ingawa mimi si mtaalamu sana. Kuimba hunipa furaha na kunisaidia kupunguza msongo wa mawazo. Napenda kuimba nikiwa peke yangu ama nikiwa na marafiki wa karibu. Hua naimba nyimbo zinazonipendeza na zinazo nigusa kihisia. Kuimba hunifanya nijisikie huru na mtu mwenye amani. Wakati mwingine, huimba nikiwa nafanya kazi au kupumzika. Hii hunipa motisha na kuongeza nguvu. Napenda kuimba nyimbo zenye ujumbe mzuri na matumaini. Kuimba hunisaidia kueleza hisia ambazo si rahisi kusema. Pia hunisaidia kuboresha hali ya moyo. Sihitaji hadhira ili nijisikie vizuri nikiimba. Kwangu kuimba ni njia kujiburudisha hata kama sauti yangu si kamilifu. Furaha ndiyo muhimu kwa ujumla. Kuimba ni sehemu ndoga lakini muhimu ya kunifanya nijisikie mtu mwenye amani moyoni.

Ndiyo nimewahi kufanya yoga kwa sababu yoga ina uzoefu ambao ulikuwa wa kufuraisha na wenye utulivu. Yoga ilinisaidia kupumuzika kiakili na kimwili baada ya siku ndefu. Nilijifunza mbinu za kupumua kwa utulivu ili kupunguza msongo wa wa mawazo. Hii ilinisaidia akili yangu kuwa tulivu na mtazamo wangu kuwa wazi zaidi. Napenda kufanya yoga kwa mwanga wa asubui au jioni ambapo mazingira ni tulivu. Yoga pia ilinifundisha jinzi ya kudumisha mkao sahihi na kuimarisha misuli yangu. Nilijifunza mbinu mbalimbali za kusogea mwili kwa taratibu. Hii ilinisaidia kuboresha usawa na urahisi wa mwendo wangu. Napenda pia athari na hisia nzuri inayatokana na yoga. Hii hunisaidia kujisikia mtu mwenye furaha na nishati chanya. Nilijifunza pia umuhimu wa uvumilivu na nidhamu katika mazoezi. Yoga ilinifundisha kushughulikia changamoto kwa subra nilijifunza kudumisha nidhamu ya mwili iliyo ndani mwangu.

Ndiyo ninapenda kufanya kazi nyumbani kwa sababu hunipa utulivu na umakini mzuri. Hufurahia mazingira ya kimya yanayonisaidia kuzingatia kazi bila usumbufu mwingi. Kufanya kazi nyumbani hunisaidia kuokoa muda wa usafiri na nguvu. Hii, hunipa nafasi ya kupanga siku yangu kwa ufanisi zaidi. Napenda uhuru wa kupanga ratiba yangu mwenyewe kulingana na majukumu. Hii hunifanya nijisikie na udhibiti wa kazi yangu. Pia hunipa nafasi ya kupumzika kidogo pale inapohitajika. Napenda kufanya kazi nikiwa katika mazingira ninayo ya zoea. Hii huniongezea ufanisi na ubunifu. Hata hivyo hujitahidi kudumisha nidhamu ili nisilegee. Napanga muda maalum wa kazi na mapumziko. Hii hunisaidia kutenganisha kazi na maisha ya kawaida. Kwa ujumla, kufanya kazi nyumbani, hunipa faraja. Ufanisi na uwiano mzuri wa maisha.

Mahusiano yangu na wazee yangu ni ya heshima, upendo na ushauri wakaribu. Napenda kusikiliza maelekezo yao na kujifunza kutokana na uzoefu wao. Hii hunisaidia kuelewa maisha kwa mtazamo mpana zaidi. Napenda kushirikiana nao katika shughuli za kila siku na kushirikisha mawazo yangu. Hii inatengeneza uhusiano wakaribu na wakuaminiana. Napenda pia kuwa na mazungumuzo ya maana kuhusu historia ya familia na mila. Hii hunipanua maarufa na heshima yangu kwa tamaduni. Napenda kuwasaidia pale wanapohitaji msaada wa nyumbani au kazi ndogo. Hii hufanya uhusiano wetu kuwa wa manufaa na wakudumu. Napenda pia kusherehekea mafanikio na siku maalum pamoja nawe. Hii hunifanya tuwe na kumbukumbu nzuri za pamoja. Napenda kuwa mtu mwenye makini kwa hisia zao na kuepuka kuwasumbua. Hii hunipa faraja ya ndani na ya amani ya moyo kwa ujumla mahusiano yangu.

Programi ya simu ambayo mimi ambayo ninayotimia kila siku ni WhatsApp kwa sababu inanirahisishia mawasiliano ya haraka. Naitumia kuwasiliana na familia, marafiki na wenzangu wa kazi bila gharama kubwa. Inainisaidia kutuma ujumbe, sauti na picha kwa urahisi. Napenda pia kuitumia kupokea taarifa muhimu kwa wakati. Vikundi vya WhatsApp hunisaidia kushirikiana na timu na kupanga kazi. Hii hunifanya niwe karibu na watu hata nikiwa mbali napenda urahisi wake na kasi ya kufikisha ujumbe. Pia inanisaidia kuhifadhi kumbukumbu muhimu za mazungumzo. Naitumia kupanga miradi na kukumbushana majukumu. Inanipa uhuru wa kuwasiliana mda wowote wa siku. Napenda pia usalama wake katika mawasiliano ya kibinafsi whatsapp hunisaidia kupunguza hitaji la simu yangu. Hii hunipa ufanisi zaidi katika siku yangu. Kwa ujumla ni programu muhimu sana katika maisha yangu ya kila siku.

Ninafanya mazoezi ya mwili mara kadhaa kwa wiki au kwa mwezi kulingana na ratiba yangu. Mara nyingi hujumuisha kutembea kukimbia au kufanya mazoezi nyepesi nyumbani. Hii hufanya mwili wangu kubaki na nguvu na afya nzuri. Napenda pia kufanya mazoezi ya misuli kama push-ups, sit-ups au yoga mara kwa mara. Hii husaidia kuimarisha mwili na kuboresha mkao. Kuangalia mda wa kufanya mazoezi mapema asubuhi ya ujioni kwa utulivu hii hunipa nguvu ya kuanza au kumaliza siku vizuri. Napenda pia kubadilisha aina za mazoezi ili kutochoka na uongeza motisha. Hii hunisaidia kuendelea kuwa na nidhamu na uthabiti. Nafanya mazoezi kwa mda wa angalau dakika thelathini kila siku ya mazoezi. Hii ni muhimu kwa afya ya moyo na mzunguko wa damu. Napenda kushirikiana na marafiki au familia wakati mwingine, hiyo hufanya kuwa burudani na fursa ya kufurahia pamoja, kwa ujumla mazoezi ya mwili ni sehemu muhimu ya maisha yangu.

Mimi kibinafsi sipendi kuzungumuza kuhusu siasa kwa sababu mara nyingi huleta mijadala mikali na migawanyiko. Hata hivyo napenda kuelewa mambo ya msingi yanayoathiri jamii na maisha ya kila siku. Huwa nasikiliza kwa makini mitazamo tofauti bila kushikilia msimamo mkali. Napendelea mazungumzo ya heshima na yenye kujenga badala ya mabishano. Nikiwa kwenye mazungumuzo ya siasa, hujitahidi kubaki mtulivu na mtu mwenye busara. Napenda kujifunza kuhusu sera na maendeleo kwa mtazamo wa kielimu. Sipendi kulazimisha maoni yangu kwa wengine. Huwa makini kuchangia wakati na watu wa kuzungumza kuhusu mada hii. Napenda zaidi kuzungumzia suluhisho na maendeleo kuliko lawama. Hii hunisaidia kudumisha mahusiano mazuri. Pia hunisaidia kupanua ufahamu bila kuleta migongano. Napenda kusoma habari kutoka vianzo tofauti ili kupata picha pana. Kwa ujumla, siasa naichukulia kuwa tahadhari uelewa na heshima.

Mfereji wa televisheni ambayo ninayofuata ni yale yanayotoa elimu, ucheshi au maudhui ya kweli yanayoongeza fahamu. Napenda mfulilizo unaochanganya hadithi nzuri, wahusika wa kuvutia na mafundisho ya maisha. Huwa napenda pia kuangalia programu zinazohusiana na sayanzi, teknolojia au historia. Hii hunisaidia kujifunza mambo mapya kwa wakati wa burudani. Napenda pia vipindi vya nyumbani au vichekesho. Vinavyofanya nicheke na kupumzika akili. Hii hunisadia kupunguza msongo wa mawazo baada ya kazi au masomo. Napenda mfulilizo wenye mwendo wa taratibu na ujumbe wa maana. Napenda pia kuona michezo au mashindano yanayohamasisha ushirikiano na mbinu ya za kufikiri. Hii hunipanua mtazamo wangu na kuelimisha. Huwa nakagua vipindi vipya mara kwa mara ili kutopoteza maendeleo ya hadithi. Napenda pia programu zinazotoa fursa ya kujifunza lugha au ujuzi mpya. Kwa moja.

Mimi ninapendelea godoro la kati kelekea laini kidogo kuliko gumu sana. Napenda kitanda ambacho kinachotoa msaada mzuri kwa mgongo bila kuwa gumu kupita kiasi. Hii hunisaidia kulala kwa utulivi bila kuamka na maumivu ya mwili. Kitanda laini kiasi hunifanya nijisikie mtu mwenye huru na mwenye faraja. Napenda mwili wangu hupumzike vizuri baada ya siku ndefu ya kazi. Kitanda kigumu sana, hunifanya nijisikie kama siwezi kupumzika ipasavyo. Napenda ile, linalofuata umbo la mwili wangu kwa kiasi. Hii hunisaidia hasa mgongo na shingo. Usingizi mzuri ni muhimu sana kwangu kiafya. Napenda kuamka nikiwa nimepumzika na mtu mwenye nguvu. Kitanda nzuri, huchangia usingizi wa kina. Hii huadhiri moja kwa moja utendaji wangu wa kazi wa siku inayofuata. Kwa ujumula napendelea kitanda kisicho kigumu sana wala laini sana.

Kuhusu tathmini za kazi, mimi ninajihisi niko na fursa nzuri za kujifunza na kuboresha ujuzi wangu huzipa mwongozo kuhusu maeneo ninayo fanya vizuri na yale yanayohitajika kuboreshwa. Napenda kuchukua maoni kwa makini badala ya kuhisi vibaya. Hii hunisaidia kuboresha nidhamu, umakini na utendaji kazi. Tathmini zinazofanya nitambue nguvu zangu na udhaifu wangu. Hiyo kusaidia kupanga malengo mapya na mbinu za kufanya vizuri zaidi. Napenda pia kutumia tathmini kama motisha na kufanya kazi kwa bidii kuzionyesha nafasi na kujifunza mbinu mpya au maarifa mapya hii huongeza ufanisi na ubora wa kazi zangu napenda kushirikiana na washauri au wakaguzi kupata maelezo zaidi hii hufanya nitimize majukumu yangu kwa kiwango cha juu. Tatu mimi pia hunisaidia kujenga maadili na uwajibikaji na nidhamu napenda kuona maendeleo yangu kutokana na fedha.

Ndiyo, ninapenda kuwagelea kwa sababu hunipa hisia ya utulivu na uhuru wa mwili. Kuogelea hunisaidia kutoa msongo wa mawazo baada ya kazi nyingi. Napenda maji kwa sababu hunifanya nijisikia mwepesi na mtu mwanyahuru. Kuwagelea hunisaidia kuimarisha mwili mzima bila kuuchosha sana. Hii ni njia nzuri ya kufanya mawazoazi bila kuumiza viungu. Napenda kuoagelea hasa wakati wajoto ili kujipoza. Kuwa majini hunifanya nijisikia mtu mwanyamani ya ndani. Napenda pia kuwagelea kwa sababu kuboresha pumzi na afya moja. Hii hunisaidia kwa nastamina nzuri. Kuwagelea hunipa mda wakua peke yangu na mawaza yangu. Napenda utulivu unapatika na andani ya maji. Pia hunisaidia kuboresha usingizi wangi. Kuogelea ni burudani na mazoezi kwa wakati moja. Kwa ujumla, kuoagelea ni shuguli ni inayofrahia na inayochangia afya yangu.

Kwa sasa, siishi mahali ambapo nilipozaliwa kwa sababu maisha yamenipeleka sahemu nyingine kutokana na masomo na kazi. Kuhama kulinipa nafasi ya kujifunza, kujitegemea na kukabiliana na mazingira mapya. Niliweza kukutana na watu tofauti tofauti na tamaduni mbalimbali zilizonipanua mtazamo wangu wa maisha. Ingawa sipo nyumbani nilipozaliwa bado nahisi uhusiano wa karibu na mahali hapo. Huwa narudi mara kwa mara kuwatembelewa familia na jamaa na kukumbuka chimbuko langu. Mahali nilipozaliwa hunipa kumbukumbu nyingi na maadili yaliyenijenga. Kuishi sehemu nyingine kumenifundisha kubadilika na kujipanga upya. Pia kumenipa fursa za kazi na maendeleo mbalimbali. Zingekua ngumu kupata nyumbani. Hato hivyo, baadae ninadhamini sana nyumbani kama mahali pa faraja na utambulisho wangu kuwa mbali kunanifanya kudhamini zaidi familia na jamii niliyotoka, najifunza kuchukua katika maisha yangu.

Mara nyingi asubui mimi nakula chakula kilicho rahisi na chenye kunipa nguvu ya kuanza siku. Napendelea kunyua chai au kahawa enye sukari kidogo asali. Hii hunisaidia kwa muka vizuri na kuwa makini. Mara nyingi huwambatanisha na mkate waunga mzima au chapati. Wakati mwingine, uchagua uji wanafaka kwa sababu ni imwepesi tumboni. Uji hunifanya nijisikie ni meshiba bila uzito. Napenda pia kuongeza matunda kama ndizi au chungwa hii hunipa vitamini muhimu mapema. Sipendi vya kula vya mafuta mengi. Asubui napendelea chakula kinacho nisaidia memenyeko mzuri. Asubui pia hunipa mda wakula kwa utulivu. Hii hunisaidia kupanga mawazo ya siku. Napenda kula nyumbani kuliko kunua enje. Mwisho, kifungwa kinywa changu ni rahisi. Chenyelishe na kinachonipa nguvu ya siku nzima.

Ninafahamu majirani zangu kwa kiasi kizuri na tunahusiana na heshima na amani. Napenda kuwasiliana na kuzungumza nao mara kwa mara. Inapowezekana. Hii hunijengea uhusiano mzuri na hisia ya kuwa sehemu ya jamii. Tunasaidiana pale panapo hitajika iwe ni taarifa, usalama au mambo madogo ya kila siku. Napenda mazingira yenye maelewano na ushirikiano. Kuwafahamu majirani, hunipa amani ya moyo na kunifanya nijisikie salama. Pia hunisaidia kuelewa watu wanao nizunguka. Tunaposhirikiana vizuri, mtaa unakuwa mahali pazuri pa kuishi.

Maktabani mimi naenda mara kadha kwa wiki kulingana na mahitaji yangu ya kusoma na kupata tarifa. Maranyingi, mimi napenda kuenda makutabani kuzingatia masomo au kazi za kitaluma. Hii hunisaidia kupata vitabu, jarida na rasimali ambazo siwezi kuzipata pale nyumbani. Napenda kutumia munda wangu kwenye maktaba, kusoma kimia na kwa utulivu. Hii hunisaidia akili yangu kuwa makini na kuzingatia maelezo vizuri. Pia hupenda kusoma vitabu vipia au kupata tarifa za kisayansi na kielimu hii hunipanua ufahamu na marifa yangu. Mara nyingine hupenda kushirikiana na wenzangu pale tunapokuwa na tafiti au miradi. Hii hunisaidia kubadilisha na mawazo na kujifunza kutokana kwa wengine. Kwa ujumba makutabani ni sehemu muhimu kwa wangu kwa kujifunza. Kupata tarifa na kukuza ujuzi wangu wa kila siku.